Napendelea mazingira ya kazi yalio na utulivu, heshima na ushirikiano mzuri kati ya watu napenda sehemu ambayo mawasiliano yako wazi, ambapo kila mtu anaweza kutoa mawazo yake bila kuogopa kudharauliwa mazingira yenye ratiba ilioeleweka hunisaidia kupanga kazi vizuri na kupunguza msongo wa mawazo pia nadhamini sana mazingira safi na salama, kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye motisha wa kufanya kazi kwa bidii. Kwa upande mwingine napenda mazingira yanayotoa nafasi ya kujifunza na kukua ambapo ninahimizwa kuboresha ujuzi wangu na kujaribu mbinu mpya uongozi mzuri unaosikiliza wafanyikazi na kutambua juhudi zao hunipa hamasa kubwa. Ingawa napenda kufanya kazi kwa kujitegemea, pia hufurahia kufanya kazi katika timu yenye mshikamano kwa sababu kubadilishana mawazo huleta matokeo bora kwa ujumla mazingira ya kazi yenye usawa kati ya nidhamu, ubunifu na mahusiano mazuri ndio ninayopendelea zaidi.

Mafanikio ya binafsi ninayo dhamini pale kazini ni pale ninapo kamilisha kazi ngumu au mradi mgumu kwa ufanisi. Hasa pale ninapo hisi nimechangia kwa kiwango kikubwa katika mafanikio ya timu. Hii inajumuisha kukamilisha kazi kwa wakati, kufuata viwango vya ubora na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pale ninapo pata matokeo mazuri huwa na furaha kubwa na kujivunia jitihada zangu. Zaidi ya hilo, napendelea sherehe, mafanikio madogo kama vile kupata suluhisho la tatizo, lililo kuwa gumu na kupendekezwa kwa wazo zuri au meneja au wenzangu. Mafanikio haya hufundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kupanga kazi vizuri. Kwa ujumla, mafanikio haya yananiwezesha kujiamini, kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kunifanya nijivunie mchango wangu kazini. Ni hisia ya kuridhika na furaha inayoongezwa kila siku kazini.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na maharagwe. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi, chenye lishe na hunipa nguvu kwa muda mrefu. Mchanganyiko wa wali laini na maharagwe yenye ladha hunifanya nijisikie kushiba na kuridhika. Hasa inapo pikwa vizuri kwa viungo vyasili kama vitunguu, nyanya na nazi na mafuta kidogo. Zaidi ya ladha, chakula hiki hunikumbusha nyakati za nyumbani na familia. Hasa pale tulipo kuwa tukila pamoja mezani ni chakula kinacho patikana kirahisi na kinacho weza kuliwa wakati wowote wa siku. Iwe ni mchana au jioni. Pia napenda kukiambatanisha na mboga ya majani kama mchicha jambo linaloongeza afya na latha. Kwa ujumla, wali na maharagwe ni chakula ninacho kidhamini. Sana kwa sababu hunipa latha, afya na kumbukumbu nzuri za familia.